Mara nyingi wikendi, ninapo kuwa nyumbani ni kona mambo mengi ambao ninafanya. Jambo la kwanza ni kuenda kanisa, maana mimi huenda kanisa siku ya jumamosi. Baada ya kuenda kanisa siku ya jumamosi, pamoja na familia, siku ya jumapili ni siku ya kuwa pamoja nao. Tunashinda nyumbani ambapo tunafanya mambo mengi pamoja. Tunacheza michezo pamoja. Tunatizama runinga pamoja. Na kazi zingine za nyumbani ambazo hufanywa wakati huo. Lakini wakati mwingine tunaenda madukani, kununua vitu, mboga, matunda. Na hata vyakula vingine. Pia wakati mwingine tunatembelea nyanya yetu ambaye hako sehemu ambayo siyo mbali sana na nyumbani kwetu na kwa hivyo tunafurahia tukiwa pamoja lakini watoto wangu wanafurahia tunapoenda pale mjini na kufanya shuguli zao ni wanunulie vitu ambavyo wanafurahia na pia wakati mwingine kwenda kwa sehemu ambayo wanaenda kujivinjari kwogelea na kufanya michezo mingine ya kawaida. Lakini tunapo kuwa nyumbani, utulivu ni mwingi na jembo hili na leta mshikamano. Lakini zipo wikendi zingine ambazo zinapata mtu kazini, inabidi unaenda kazini na kwa hivyo siyo kila wakati ambapo tunapata nafasi ya kuwa pamoja na familia wakati mwingine tuko kazi. Lakini mara nyingi baada ya kanisa, tuko na familia nyumbani, tunaendelea na maisha ya kawaida, tuna cheza, tunaongea, na tunazungumzia mambo mengi aitha wakati ambapo watujaenda mjini, tuko tu nyumbani, shuguli tu zile ambazo ni za kawaida. Lakini mara nyingi na mkia zile kazi zinazo hitajika kufanyika wakati huo.